Ndiyo, nampenda kusikiliza redio. Kwa sababu ni chanzo kizuri cha habari, burudani, muunganiko wa jamii. Napenda radio kwa sababu inanipa habari za papo kwa hapo. Kama taarifa za kitaifa, hali ya hewa na matukio ambayo yanaendelea. Pia, vipindi vya mazungumzo vina nisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya jamii na kujifunza manenomambo ambayo ni mageni. Kwa upande wa burudani wa kila siku, redio inanipa muziki na vipindi vye pesi ambavyo vinafanya shuguli zangu za kila siku ziwe za kufurahisha na kama nikiwa njiani, nikifanya kazi ya za nyumbani au nikijipumzisha. Sauti ya watangazaji pia inaleta usia ya ukaribu na urafiki. Zaidi ya hayo napenda redio kwa sababu ni rahisi na inapatikana. Haiitaji mtandao wala vifaavingi na inanifanya nijisikie ni miunganishwa na kile ambacho kinaendelea karibu nami.

Ndio, nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki na uzoefu huo ulikuwa wa kipekee, wakusisimua na wakukumbuka sana. Kwanza, kilicho nivutia zaidi ni hisia za umoja. Kwa kuwa sehemu ya umati wa watu wanaupenda mziki, ule ule na ambao ninaupenda, kuli nifanya, nijisikie, nimiunganisho na wengine. Hata kama sikuwa ninawajua kabisa. Kila mtu aliimba, akipigi makofi na kufurahia kwa pamoja, ambalo ni jambo lililoleta furaha ya pekee. Kusikia mziki moja kwa moja, kulikuwa tofauti kabisa na kusikiliza kupitia redio au kwenye simu. Sauti ya ala za mziki, sauti ya msanii na nguvu ya kujukua, vilifanya mziki uhisi kuwa hai zaidi. Nilifurahia kuona wasanii wakitumbuiza kwa uhalisia, wakionyesha vipaji ambavyo wanavyo na kuwasiliana na mashabiki mmoja kwa moja.

Huwa napanga kazi zangu kwa mpangilio na vipaombele, ili nifanye kazi kwa ufanisi bila kuwa na msongo usio walazima. Huwa naanza kwa kuorodhesha kazi zote ninazo hitaji kuzifanya. Iwe ni za siku, wiki au mradi fulani. Kuziweka wazi, kuna nisaidia kuona mzigo, wa kazi kwa ujumla na kuepuka kusahau majukumu muhimu. Huwa napanga vipao mbele ambavyo hutofautisha kazi zilizo za haraka na muhimu na zile zinazoweza kusubiri. Kazi muhimu hua nazifanya wakati nina nguvu na umakini mkubwa. Mara nyingi hua nazifanya wakati wa asubui ili zipate ubora mzuri. Huwa nagawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo. Hii inanifanya nifanye kazi ionekane rahisi na inayonisimamia. Kila hatua ninapoikamilisha, inanipa motisha ya kuendelea na kazi ambazo zimesalia.

Huwa ninapenda kununua vitu katika maeneo yanayoaminika. Maialio na mpangilio mzuri na yanayotoa uhuru wa kuchagua. Kulingana aina ya kitu ambacho pia ninakihitaji. Kwanza, napenda kununua madukani moja kwa moja hasa kwa vitu kama nguo, viatu au bidhaa za nyumbani. Kununua dukani huwa kunanipa fursa ya kuona ubora wa bidhaa, kuiguza na kujaribu kabla ya kununua. Pia naweza kuzungumza na muuzaji,, kuuliza maswali na kupata ushauri wa haraka. Hii inanifanya nijisikie nina uhakika zaidi na kile ambacho ninakinunua. Hata hivyo, napenda pia kununua mtandaoni hasa kwa vitu ambavyo tayari ninafahamu au ambavyo nahivitaji kupimwa tena sana.Kama vile vitabu, vifaa vya teknolojia au bidhaa za matumizi ya kila siku. Ununuzi mtandaoni unavutia kwa sababu ya urahisi wake, uokoaji wa mda na uwezo wa kulinganisha bei kwa haraka.

Ndiyo, napenda kupika na naiyona kama shughuli ya kujijali, ubunifu na kuleta furaha. Napenda kupika kwa sababu inanipa udhibiti wa kile ninacho kula. Napopika mwenyewe naweza kuchagua viungo bora, kupunguza mafuta au chumvi na kuhakikisha chakula ni cha afya. Hii inanifanya nijisikie vizuri kimwili na pia kiakili. Kupika, kunanipa nafasi ya kuwa mbunifu. Napenda kujaribu kujaribu mapishi mapya, kuchanganya ladha au kuboresha aaa chakula cha kawaida kwa mtinda ambao ni wangu mwenyewe. Harufu ya chakula jikoni na kuona chakula kikiiva taratibu na kinanipea ile hisia ya kuridhika. Kupika ni njia ya kuonyesha upendo au kujali hasaa ninapopika kwa familia au marafiki. Kushiriki chakula kilichopikwa kwa mikono yangu, kinaniletea ukaribu na furaha ya pamoja.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipotambua mwelekeo wangu wa kweli wa maisha na kazi na kuamua kujibeba kwa uwajibikaji zaidi. Kulikuwa na kipindi nilipokabiliwa na maamuzi magumu kuhusu masomo, kazi au mwelekeo wa baadae. Pindi hicho kilinilazimisha kujitathmini kwa kina, ni nini na ninaamini ninataka kuwa nani, na ni aina gani ya maisha nataka kuishi. Haikuwa rahisi kwa sababu ilikuwa na hofu, mashaka na presha kutoka nje. Ta hivyo, tukio hilo lilinifundisha kujitegemea katika maamuzi, kujiamini na kukubali makosa na sehemu ya kujifunza. Nilijifunza kuwa si lazima kila mtu aielewe safari yako.Lakini ni muhimu kuwa wewe mwenyewe uielewe na uiheshimu. Tukio hilo pia lilinifanya nione umuhimu wa nidhamu, subira na kujituma. Kuanzia hapo, nilianza kuchukua hatua ndogo lakini dhabiti kuelekea melengo yangu, kujifunza kutokana na changamoto na kushukuru kila hatua ya maendeleo.

Mahali pa historia ningependa sana kutembelea ni Zanzibar, mji mkongowe wa Stone Town. Kwa sababu ni eneo lenye historia tajiri, mchanganyiko wa tamaduni na simulizi nyingi ambazo ni muhimu. Stone Town inavutia kwa mjengo yake ya kale, milango ya mbao iliochongwa kwa ustadi na mita midogo inaonyesha historia ya karne nyingi zilizopita. Kutembea katika mitaa hiyo ya Stone Town kunaweza kuwa kama kusafiri kurudi nyuma katika mda. Kuona jinsi watu waliishi, walivyofanya biyashara na walivyoshirikiana. Pia ningempenda kutembelea Zanzibar kwa sababu ya historia yake katika biashara ya bahari ya hindi ikiwemo biashara ya kikara karafu na athari za Waarabu, Wajemi, Wahindi na wa Afrika. Historia hiyo inaonyesha namna tamaduni zilivyokutana na kuunda utambulisho wa kipekee wa eneo hilo.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu zaidi ni madili na mwenendo wa maisha kuliko ibada pekee. Ninathamini sana mafundisha ya ndini yanayohimiza upendo huruma, uaminifu na haki. Dini inanipa mwongozo wa kutofautisha mema na mabaya. Inanifundisha kuwa heshimu wengine na kuishi kwa amani na watu bila kujali tofautizao. Alafu kwangu, dini inamana zaidi, inapojionyesha katika matendo ya kila siku, jinsi inavyongea, inavilyotenda, inavyo wajali wengine. Jambo muhimu kwangu ni imani na maombi. Maombi hunipa utulivu wa moyo, tumaini na nguvu ya ndani hasani ninapokutana na changamoto. Inanisaidia kutafakari, kushukuru na kujikabithi kwa unyunyekevu mbele ya mambo nisioweza kuyadhibiti. Dini inanipa hisia ya kusudi na mwelekewa maisha. Na nisaidia kuelewa kuwa maisha yanamaana zaidi ya mambo ya kimwili na kwamba matendo mema ya na thamani ya kudumu.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana ni mzazi wangu. Alinifundisha thamani ya nidhamu na uwadilifu mapema maishani. Kupitia maneno na matendo, alinionyesha kuwa kufanya jambo kwa bidii, kusema ukweli na kuheshimu wengine ni msingi ya maisha bora. Mafundisho haya hayakuwa ya nadharia tu, bali yelionekana katika maisha ya kila siku. Jinsi ya kushughulikia changamoto, jinsi ya kuzungumza na watu na jinsi ya kuchukua wajibu wa matendo yangu. Zaidi ya hayo, alinifundisha kuwa elimu na kujifunza havina mwisho. Alinisisitizia kuwa nisikate tamaa ninapokosea, bali nijifunze kutokana na makosa na kuendelea mbele. Hilo, lilinijengea ujasiri na mtazamo chanya kwa maisha. Mtu huyu alinifundisha jambo muhimu kwa kunipa mwongozo wa maisha na mafundisho hayo bado yanaathiri, maamuzi na mienendo yangu hadi wa leo.

Mimi huwa napenda mikutano ilio na lengo wazi, mpangilio mzuri na heshima kwa muda wa watu. Kwa sababu, inanifanya nijisikie kuwa mchango wangu unadhaminiwa na muda hautumiki ovyo. Napendelea mikutano enye agenda ilio wazi, ambayo kabla ya mikutano kuanza, niwe ninafahamu ni mambo gani yatakayojadiliwa na lengo la mikutano ni nini. Hii uzaidia washiriki kujiandaa mapema, kutoa michango yenye maana na kuepuka mazungumzo yanayopoteza muelekeo. Napenda mikutano ilio fupi lakini yenye tija. Sioni umuhimu wa mikutano mirefu isio na maamuzi. Napendelea mikutano inayozingatia hoja muhimu kutoa nafasi ya kila mtu kuchangia kwa ufupi na kufikia maamuzi au hatua za kuchukua zilizo wazi. Napendelea mikutano enye ushirikishaji na heshima ya maoni. Napenda pale ambapo kila mshiriki anahisi yuko huru kutoa mawazo yake bila kuogopa kudharauliwa na pia kusikilizana kwa makini na kuheshimu tofauti za maoni inaifanya mikutana iwe ya kujenga na siyakushindana.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya shuguli zinazo nilinda dhidi ya joto na kunifanya nijisikie mtulivu. Napendelea kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba, ambapo kuna hewa ya kutosha au upepo mwanana. Mara nyingi huwa nafungua madirisha ili kuingiza upepo wa asili au kutumia feni badala ya kujianika moja kwa moja juani. Pia, napenda kunywa maji mengi au vinywaji baridi vya asili kama maji ya kawaida au juisi nyepesi. Hii hunisaidia kuzuia upungufu wa maji mwilini na kunifanya nijisikie mwepesi. Wakati mwingine, napenda kufanya shuguli nyepesi kama vile kusoma, kusikiliza mziki au kupumzika. Badala ya kazi nzito zinazoongeza joto la mwili kama nalazimika kutoka inje navaa nguo nyepesi kama kofia na kutafuta njia za kujikinga na jua.

Huwa nakutana na changamoto mbalimbali, ambazo mara nyingi hunifanya nijifunze kubadilika na kukua kitaaluma. Moja ya changamoto ni mzigo wa kazi na mda. Wakati mwingine, majukumu huwa mengi kuliko mda uliopo. Jambo linalohitaji kupanga vipaumbele kwa makini na kufanya kazi chini ya presha bila kupunguza ubora. Changamoto nyingine ni mawasiliano. Kutoelewana kati ya watu, taarifa kuchelewa au maelekezo yasiyo wazi yanaweza kuathiri utendaji wa kazi. Hili hunilazimisha kuuliza maswali kufuatilia tarifa na kuhakikisha ninaelewa vizuri kabla ya kuendelea. Pia huwa nakutana na mabadiliko ya ghafla kama mabadiliko ya vipaumbele, mifumo au malengo ya kazi. Mabadiliko haya yanahitaji kubadilika haraka na kuwa tayari kujifunza mambo mapya bila kupoteza mwelekeo.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani, hasa pale mazingira yanapokuwa ya napangwa vizuri na kuna nidhamu binafsi. Kufanya kazi nyumbani, kuna nipa utulivu na uhuru wa kupanga mda wangu. Ninaweza kupanga ratiba inayofaa, kupunguza mda wa kusafiri, na kuanza kazi nikiwa na nguvu, tena zaidi. Mazingira ya nyumbani yananisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu wamara kwa mara wa ofisini. Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu unanipea uwiano mzuri kati ya kazi na maisha yangu binafsi. Naweza kuchukua mapumziko mafupi kunywa maji au kunyo osha mwili bila presha itokanayo na kufanya kazi katika mandhari ya kazi. Na pia, hiyo na nisaidia kudumisha afya na umakini wa mdamrefu. Hata hivyo, kufanya kazi nyumbani kuna itaji ni dhamu kubwa. Nina jitahidi kuweka mda maalumu wa kazi kupunguza usumbufu kama televishini au simu na kuwa na sehemu maalumu ya kufanyia kazi ili kutenganisha kazi na mapumziko.

Naweza kuzungumza kuhusu siasa kwa utulivu na kwa heshima. Nikiona kama njia ya kujifunza na kuelewa maswala ya kijamii, si kama uonja wa mibishano. Napenda mazungumzo ya siyasa yanapolenga sera, uongozi na athari zake kwa maisha ya watu. Kama vile elimu, afya, ajira na haki za raia. Mazungumzo ya aina hii yananisaidia kuona jinsi uamuzi ya kisiasa yana vyoathiri maisha ya kila siku na kunipa uwelewa mpana changamoto na fursa zilizopo katika jamii. Napenda siasa zinapujadiliwa kwa msingi wa hoja na taarifa, si kwa jazba au upendeleo. Kusikiliza mitazamo tofauti, kuna nisaidia kupanua fikira zangu hata kama sikubaliani na kila maoni. Ninaamini, tofauti za mawazo ni fursa ya kujifunza, muradi tu ziwasilishwe kwa heshima. Ata hivyo, huwa makini sana, nikiona mazungumzo yanageuka kuwa ya matusi, chuki au kulazimishana mawazo, upendelea kujiondoa au kubadilisha mada. Pindi siasa zinazogawa watu na kuharibu mahusiano.

Natumia teknolojia ya sauti hasaa pale inapoongeza urahisi, ufanisi na upatikanaji wa taarifa. Huwa natumia kwa mawasiliano kama kupiga simu au kutumia ujumbe wa sauti. Ujumbe wa sauti unanisaidia kueleza jambo kwa haraka na kwa hisia zaidi kuliko maandishi. Hasaa kama ujumbe ni mrefu au unahitaji ufafanuzi. Pia huwa natumia teknolojia ya sauti kwa kujifunza na kupata taarifa. Hii ni pamoja na kusikiza radio, podcasti, vitabu vya sauti, almarufu kama audiobooks au videos zenye maelezo ya sauti. Njia hii inaniruhusu kujifunza hata nikiwa nafanya shughuli nyingine kama kutembea au kupumzika. Zaidi ya hayo natumia teknolojia ya sauti kwa urahisi na matumizi ya kifaa kama kutumia amri za sauti kutafuta taarifa kuweka vikumbusho au kuandika ujumbe kwa kutamka badala ya kuandika.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano na uzoefu huo ulikuwa wa kujifunza na kunijenga kwa njiachanya. Mashindano niliwa shiriki ya liniweka katika mazingira ya kupima uwezo, kujiamini na kufanya kazi chini ya presha. Haikuwa rahisi kwasababu kulikuwa na ushindani na matarajio. Lakini ilinifundisha nidhamu, maandalizi na umakini. Kilichokua muhimu zaidi kwangu, si kushinda pekee bali kile nilichokifunza katika mchakato. Nilijifunza kukubali matokeo iwe ni ushindi au changamoto na kutumia uzoefu huo kujiboresha. Pia nilijifunza kufanya kazi na wengine, kueshimu wa shindani na kuthamini juhudi za kila mshiriki. Kwa jumla, kushiriki mashindano kulinisaidia kujiamini zaidi kukua kiakili na kuthamini juhudi kuliko matokeo na nijambo ambalo bado linanisaidia katika maisha na kazi hadileo.

Uzoefu wa kushangaza niliowai kupata ni kutambua nguvu ya mabadiliko ya ndani baada ya kipindi kigumu. Kulikuwa na wakati nilipitia changamoto kubwa, hali ilionifanya nijisikie nimechoka, sina uhakika, na hata kujiuliza maswali mengi kuhusu mwelekeo wa maisha. Kilicho nishangaza, si changamoto enyewe. Bali, jinsi nilivyoweza kubadilika baada ya kuikabili. Kupitia kutafakari msaada wa watu wa karibu na subira niligundua kuwa nina uwezo mkubwa zaidi kuliko ninavyodhani. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa binadamu wana nguvu ya kustahimili na kujijenga upia. Nilishangazwa na namna mtazamo wangu ulivyobadilika kutoka kuona hali kama mwisho hadi kuiona kama mwanzo wa hatuwa mpia ya ukuaji. Ilinishangaza kuwa msaada wa watu wengine wakati mwingine msaada huja kutoka sehemu usizotarajia. Kupitia maneno machache, tendo kidogo au uwepo tu wa mtu. Hilo lilinionyesha umuhimu wa mahusiano na wema wa kibinadamu.

Ninajihisi kuhusu wasilisho kwa mchanganyiko wa umakini, tahathari na kujiamini taratibu. Mwanzoni mara nyingi huwa nahisi wasiwasi mdogo hasa kabla ya kuanza kuwasilisha. Wasiwasi huu hua unanifanya nijitayarishe vizuri, kupitia mada, kupanga hoja na kuhakikisha ninaelewa ninachotaka kuwasilisha. Kwa namna fulani, wasiwasi huo huunisaidia kuwa makini zaidi. Ninapoanza kuwasilisha hisia hubalilika kuwa utulivu na umakini. Ninapojikita kwenye ujumbe ninataka kufikisha na hadhira ninayozungumza nayo. Huwacha kufikiria sana juu ya hofu na kuzingatia mawasiliano. Kuona watu wakielewa au kuonyesha nia kunaniongeza kujiamini. Bada ya wasilisho, huwa na hisi kuridhika haswa kama ujumbe umeeleweka na mawasiliano yameenda vizuri.

Ndio, napenda kula popcorn na ninaiona kama vitafunua rahisi lakini vya kufurahisha sana. Napenda popcorn kwa sababu ni nyepesi na rahisi kuliwa. Haileti uzito tumboni, hivyo naweza kuila wakati wakutazama filamu, kusikiliza muziki au kupumzika bila kujisikia mzitu. Pia, ni vitafunua vinavyo ni ruhusu kula kwa kiasi bila kujilaumu sana. Kwa upande wa latha, napenda popcorn zilizo na chumvi ya kiasi au wakati mwingine zilizo na latha ya siyagi kidogo. Harufu yake inapokuwa bado ya moto inanivutia sana na inanifanya nitamani kuila maramoja. Latha yake ni ya kawaida lakini yenye kuridhisha. Pia napenda popcorn kwa sababu ni rahisi kuandaa iwe ni jikoni au kutumia popcorn za mashine. Hua hazihitaji mda mrefu wala maandalizi magumu. Jambo linalozifanya ziwe chaguo zuri la haraka.

Naam, ninapenda hadithi za ajabu kwa sababu zinanipeleka nje ya mipaka ya maisha ya kawaida na kunifanya nifikirie kwa ubunifu. Hadithi za ajabu zinanivutia kwa sababu zimejaa mawazo mapya, ulimwengu wa kufikiria na matukio yasiyo ya kawaida. Kupitia hadithi hizi naweza kusafiri kwenda maeneo ambayo hayapo katika uhalisia. Kukutana na wahusika wa kipekee na kuona maisha kwa mtazamo tofauti kabisa. Pia napenda hadithi za ajabu kwa sababu mara nyingi zinabeba ujumbe wa kina ambao umejificha nyuma ya uchawi au mambo ya kufikirika. Hadithi nyingi za ajabu zinazungumzia ujasiri wema, dhidi ya uovu, matumaini au mapambano ya ndani ya binadamu ambalo ni jambo linanifanya nifikirie zaidi hata baada ya hadithi kukamilika.

Mara mingi huwa nacheza na marafiki na watu wa karibu. Kwa sababu, kucheza si kuhusu mchezo wenyewe mbali pia mahali pa kujenga mahusiano na kufurahia muda wa pamoja. Ninapocheza na marafiki huwa kuna uhuru mkubwa wakucheka, kushindana kwa njia ya kirafiki na kutaka kufanya makosa bila aibu. Michezo hua nafasi ya kuachilia msongo wa mawazo wa kila siku na kurudisha nguvu za akili. Pia kupitia kucheza huwa najifunza kufanya kazi pamoja, kuheshimu sheria na kukubali matokeo kwa moyo wa mchezo. Ninapocheza na familia, hali huwa tofauti kidogo, lakini ni yenye maana kubwa. Michezo ya kifamilia huleta ukaribu, inaimarisha mawasiliano na inafanya kila mtu ajisikie kushirikishwa. Ni wakati wakujenga kumbuku nzuri na kudumisha mahusiano ya karibu. Wakati mwingine, kucheza pia na watu wapya hasa katika mazingira ya kazi au jamii na hii inanisaidia kuvunja barafu, kujifunza tabia za wengine na kujenga urafiki mpya kwa njia ya kawaida na isio na presha.

Asubuhi ya leo, niliamka mapema nikiwa na hali ya utulivu, kwanza nilijipanga binafsi, niliosha uso, nikajiandaa na kuchukua muda mfupi, kutafakari na kupanga mawazo ya siku. Hii huwa inanisaidia kuanza siku nikiwa na mwelekeo mzuri. Baada ya hapo, nilikunywa kinyuaji cha moto ambacho kilikuwa ni chai ilikuipa mwili wangu joto na nguvu za kwanza shughuli. Nilikaa kwa muda mfupi, nikatazama ratiba yangu ya siku na kuorodhesha mambo muhimu iliopaswa kuyafanya. Kisha, nilianza kazi zangu za asubuhi. Nikianza na kazi muhimu zaidi, zinazoitaji umakini. Nilihakikisha, ninaanza siku kwa utulivu bila haraka. Ili kujiweka katika hali nzuri ya kufanya kazi. Asubuhi yangu ilikuwa ya mpangilio, utulivu na maandalizi mazuri, jambo lilonisaidia kuanza siku nikiwa tayari kimwili na kiakili.

Ninakumbukumbu moja ya kutisha, ingawa haikuwa ya kudhuru sana. Ilinifanya niskie hofu kwa mda. Nakumbuka nikiwa mdogo, nilipota mda mfupi mahali palipo na watu wengi. Nilikuwa ni meachana na mtu aliyekua, niliyekua nae. Na kwa dakika chache, siku muona kabisa. Kila kipindi, ingawa kilikuwa kifupi, nilihisi kilikuwa kirefu sana. Nilihisi hofu, mukanganyiko na wasiwasi kwa sababu sikujua nifanya nini wala ni mtafute nani Kumbu kumbu hiyo ilinifundisha thamani ya usalama na kuwa makini hasa katika maeneo yenye watu wengi Pia ilinifanya nithamini sana uwepo wa watu wakaribu na umuhimu wa kuwasiliana wazi wazi Ingawa ilikuwa kumbukumbu ya kutisha, badae iligeuka kuwa funzo muhimu ilo nifunza kujenga umakini na utulivu katika hali za dharura.

Mimi huwa napenda kuvaa nguo za kawaida ambazo ni rahisi, nadhifu na zinazotoa faraja kulingana na mazingira na shuguli ni nazofanya. Kwa siku za kawaida napendelea nguo nyepesi na zisizo banana. Kama fulana, shati, surwali au jinsi kwa sababu inanipa uhuru wa kutembea na kufanya shuguli bila usumbufu. Faraja ni kipaumbele changu kikubwa hasa ninapokuwa kazini au ninapokuwa nyumbani. Pia napenda nguo zilizo safi na zenye rangi tulivu. Kama vile rangi ya blue, nyeusi kijivu au rangi ya asili. Rangi hizi zinanifanya nijisikie mtulivu na nirahisi kuziunganisha na mavazi mengine. Kwa mazingira rasmi au ya kazi, napendelea nguo nadhifu na zenye mpangilio kama shati lililopigwa pasi vizuri na vazi linaloendana na tukio. Ninapenda kuonekana nadhifu bila kupitiliza mapambo.

Ninapokutana na tatizo kazini, huwa ninalishughulikia kwa utaratibu, utulivu na fikra za kimantiki. Hii nikupata suluhisho la kudumu badala ya haraka peke yake. Kwanza kabisa, huwa natambua tatizo kwa uwazi, huwa najiuliza tatizo ni nini hasa, limetokea wapi, nani au nini kilihuzisha. Hatua hii ni muhimu kwa sababu wakati mwingine tunachukulia dalili kuwa tatizo ilhali chanzo cha tatizo hilo liko mahali pengine. Huwa nakusanya taarifa na kusikiliza pande zote. Na hakikisha nasikia maoni ya wahusika wote, wenye wanahusika, bila kuhukumu mapema. Nasikiliza ili kunisaidia kuelewa muktadha, hisia na ukweli wa hali ilivyo, jambo linalosaidia kupata suluhisho sahihi na chambua chanzo cha tatizo pia, ninaangalia kama tatizo linatokana na mawasiliano duni, ukosefu wa rasilimali, mipango isiyo wazi au changamoto za kibinadamu kama msongo mawazo uchambuzi huu unanisaidia kulenga chanzo halisi badala ya kushugulikia juujuu.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ni uzoefu nilio thamini sana kwa sababu ulinipa hisia ya kutoa mchango na kuwa na maana kwa wengine. Nilijitolea katika shughuli za kusaidia jamii kama kushiriki katika kazi ya za jamii kusaidia watu wenye mahitaji au kushiriki katika shughuli za elimu au mazingira. Kazi hizo hazikuwa za malipo, lakini zilinipa kuridhika moyoni kwa kuona mabadiliko madogo, lakini chanya ya nayotokana na juhudizangu. Kupitia kujitolea, nilijifunza huruma, uvumilivu na kufanya kazi na watu wa aina mbalimbali. Nilikutana na watu wenye changamoto tofauti na nikajifunza kuthamini zaidi kile nilichonacho. Pia nilijifunza kuwa hata msaada mdogo unaweza kuwa naathari kubwa kwa wengine zaidi ya hayo kazi ya kujitolea ilini nafsi ilinipa uzoefu ujuzi wakushirikiana na watu wengine na mtazamo mpana wa maisha.

Napenda kupanda milima kwa sababu ni shughuli inayonipa changamoto, kunijengea afya bora na kunipa utulivu wa akili kwa wakati mmoja. Kupanda milima, kunanipa hisia kujishinda. Kila hatua ya kupanda inahitaji uvumilivu na nidhamu, lakini ninapofika kileleni, nahisi furaha na kuridhika sana. Inanifundisha kuwa mafanikio upatikana kwa juhudi za hatua kwa hatua. Kupanda milima ni zoezi zuri sana. Kuna imarisha misuli, mapafu na moyo na inanifanya nijizikie mwenye nguvu na mwepesi. Pia nisaidia kupunguza msongo mawazo kwa sababu mwili na akili vinakua na vina shugulika pamoja. Zaidi ya hayo, napenda kupanda milima kwa sababu ya mandhari na ukaribu wa asili. Kuona miti, mawe, angawazi na mandhari kutoka juu yananipa amani ya kipeke. Hewasafi na kimya cha milimani inifanya nitafakari na kujisikia mbali na kelele za maisha ya kila siku.

Napenda kutembea kwenye maeneo tulivu na yenye ukaribu na asili kwa sababu yananipa utulivu wa akili na faraja ya mwili. Mara nyingi, napenda kutembea katika bustani au maeneo yenye miti ambako huwa hewa ni safi na mandhari ya kijani. Kutembea sehemu hizi, kuna nifanya nijisikie mtulivu, kunanipunguzia msongo wa mawazo na hunipa nafasi ya kutafakari bila kelele nyingi. Pia napenda kutembea karibu na maji kama ufukweni au kando ya mto au ziwa. Sauti ya maji na upepo mwanana unaleta amani ya kipekee na unanifanya nijisikie huru. Wakati mwingine napenda kutembea mtaani au katika maeneo ya kawaida ya jamii. Hasa asubuhi au jioni. Hii inanipa nafasi ya kuona maisha ya kila siku ya watu, kusalimiana na kujisikia kuwa zehemu ya jamii.

Huwa ninapendelea mahali pakimya kwa sababu kunanipa utulivu wa akili, umakini na amani ya ndani. Mahali pakimya pananisaidia kufikiri kwa uwazi na kuzingatia ninachokifanya bila kuvurugwa. Iwe ni kufanya kazi kusoma au kutafakari. Ukimya unanifanya nijisikie mtulivu na mwenye mwelekeo mzuri. Pia unanisaidia kupunguza msongo wa mawazo unaoweza kusababishwa na kelele nyingi. Hata a hivyo, si kwamba nachukia kelele kabisa. Wakati mwengine, kelele za wastani, kama mziki laini au sauti za kawaida za watu, zinaweza kuwa za kufuraisha na kuleta uhai, hasa katika mazingira ya kijamii au burudani. Lakini kwa ujumla napendelea mazingira yenye kimya au kelele ndogo. Kwa sababu hapo ndipo najisikia vizuri zaidi. Nafanya kazi kwa ufanisi na kupata utulivu ninaouhitaji.

Napenda kujaribu teknolojia mpya hasa pale inapokuwa na manufaa kweli katika maisha au kazi. Napendezwa na teknolojia mpya kwa sababu inanipa urahisi na ufanisi. Inapogundua zana au programu mpya inayoweza kuokoa muda kuboresha mawasiliano au kurahisisha kazi huwa na amasa ya kujaribu. Pia, inanisaidia kuendelea, kujifunza na kubaki sambamba na mabadiliko ya dunia ya kisasa. Hata hivyo, siwezi kujaribu kila teknolojia bila kufikiria. Huwa naangalia kwanza umuhimu wake, urahisi wa kuitumia na thamani na muda mrefu. Kama teknolojia ni ngumu sana au haina faida ya wazi, napendelea kubaki na ile nilioelewa tayari. Pia napenda kujifunza teknolojia mpya taratibu kwa kusoma maelekezo, kuangalia mifano au kujaribu kwa vitendo. Hii inanifanya nijisikie huru bila presha na kunisaidia kuelewa vizuri kabla ya kuitumia kikamilifu.

Hali ya leo ya hewa ni kuwa kuna jua kali na mawingu yako mbali sana na yametanda kila mahali. Kuna joto jingi ambalo linasababisha mtu kutokwa na jasho na pia kuna uchovu kutokana na joto jingi. Nimevaa nguo nyepesi kwa sababu jua ni kali, joto ni jingi na kuna kutoka jasho sana. Nimevaa nguo nyepesi na kukaa ndani ya nyumba ili kutopigwa na jua sana na kuhisi kama niko mnyonge au kukuwa na hali ambayo ninajihisi kuwa nina uchovu mwingi. Sipendi hali hii ya hewa kwa sababu inanizuia kufanya mambo ambayo kwa kawaida ningeyafanya kwa urahisi kama vile kuenda sokoni, kutembea nje. Kwa sababu jua kali inanifanya nisikie nina uchovu na inanifanya nisikie kukua mvivu sana. Na pia sana sana huwa napendelea katika hali ya hewa kama hii kuenda katika kidimbwi na kuogelea.

Timu yangu ya mpira wa miguu ambayo ninaipenda sana ni timu ya asenali. Ninapenda timu ya asenali kwa sababu ya wachezaji ambao wako katika timu hiyo na ustadi ambao wao huwa wanauonyesha kila mara wanapocheza mpira wa miguu. Wachezaji wanajitahidi sana na wanacheza kwa kupitishiana pasi kwa njia ya kitaaluma kabisa. Kutazama wana asenali wakicheza mpira kunanifurahisha sana na huwa nasikia ni kama nimeburudika Mchezaji ambaye sina mchezaji mmoja hasa ni ninayempenda kwa sababu wengi wao huwa wananifurahisha na ustadi wanauonyesha wakati wanapocheza mpira wa miguu Naipenda sana rangi ya jezi yao, rangi nyekundu kwa sababu inaonyesha kuwa wao ni hatari na kwa kweli wao ni hatari kwenye kucheza mpira wa miguu.

Jinsi ambavyo mimi huwa na shughulikia kazi za dharura ni kuhakikisha kwamba nimezipea kipaumbele wakati ambapo huwa ninapanga ratiba yangu ya kazi ya siku. Huwa nagawa kazi hizi za dharura katika vipande ndogo ndogo ili niweze kuhakikisha kwamba nimezishughulikia vikamilifu nisisahau chochote au nisipuuze lolote katika kazi hiyo ya dharura. Baada ya kugawa katika vikundi vidogo vidogo, ninajipa mda kwa vipaumbele hivyo vya kazi ya dharura na kuhakikisha kuwa nimekamilisha hasa wakati wa asubuhi, ninapoanza kazi yangu ili kuipa kazi hiyo ya dharura umakini na kufanya kwa haraka na jinsi ipasavyo. Kwa sababu hua napata kuwa wakati wa asubuhi, ninaumakini zaidi na pia ninafanya kazi kwa haraka.

Mimi hufanya mambo tofauti tofauti ili kuyalinda mazingira. Jambo la kwanza huwa situpi takataka ovyo. Ninapomalizia vitu ambavyo ninavitumia hasa vya plastiki au karatasi huwa ninaweka hadi nitupe mahali panapofaa kama vile biwi la taka. Halafu jambo la pili huwa nafanya ni kuwahimiza wenzangu umuhimu wa kuyalinda mazingira kwa kutupa taka mahali ambapo panapofaa na kwa kupunguza idadi ya plastiki ambazo tunazitumia kwa maisha ya kila siku. Jambo lingine la kulinda mazingira huwa na kusanyika na wenzangu siku ya kupanda miti ili kuongeza idadi ya oksijeni katika ulimwengu na pia ili kufanya mazingira yawe bora kwa kulinda udongo na mambo tofauti tofauti yanayochangiwa na kuwepo kwa miti mingi katika nchi.

Huwa napenda kufanya shughuli rahisi lakini zenyemaana nikiwa na marafiki zangu. Kwa sababu, lengolangu kubwa ni kufurahia muda wapamoja na kuimarisha urafiki. Maranyingi napenda kukaa na kuzungumza, kubadilisha mawazo, kucheka na kushirikiana habari za maisha. Mazungumza ya kirafiki ya nanipa faraja na unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine, hata kukaa kimya pamoja kunatosha muradi kuna ukaribu. Napenda kufanya shughuli za burudani kama kutembea, kusikiliza mziki, kutazama filamu, au hata kucheza michezo. Shughuli hizi zinaleta furaha na kumbukumbu nzuri bila kuhitaji mambo makubwa. Zaidi ya hayo, napenda kula au kunywa pamoja, iwe ni nyumbani au nje. Kushiriki chakula, kuna leta ukaribu na mazungumzo mazuri. Na ninjia rahisi ya kufurahiya urafiki.

Mchezo wangu ni naopenda zaidi wa olimpiki ni riatha hasaa mbio za kukimbia. Napenda riadha kwa sababu ni mchezo msingi kabisa unaoonyesha uwezo halisi wa binadamu kama vile nguvu, kasi, uvumilivu na nidhamu. Hakuna vifaa vingi vina vyote gemewa, bali kinachohitajika zaidi ni maandalizi juhudi na akili ya mshindani. Hilo unifanya ni thamini sana jitihada za wanariadha. Mbio za kukimbia zinanivutia kwa sababu ya msisi mko wake. Kwanzia muanzo wa mbio umakini wa wanariadha hadi kumaliza kwa tofauti ndogo sana za sekunde yote yanaleta msisi mko mkubwa. Ni ajabu kuona jinsi mazoezi ya miaka mingi ya navyoweza kuamua matokeo kwa mda mfupi sana. Pia napenda riadha kwa sababu inahadithi za msukumo. Wanariadha wengi wa olimpiki utoka katika mazingira magumu, lakini kupitia bidii na nithamu ufikia mafanikio ya kimataifa.

Napenda aina mbalimbali za filamu, lakini hasa napendelea filamu zenye hadithi nzuri, ujumbe wa kina na wahusika waliotengenezwa vizuri. Kwanza, napenda filamu za drama. Kwa sababu, zinaonyesha maisha halisi, hisia za binadamu na changamoto tunazopitia. Filamu za drama, huwa zinanifanya nitafakari, nijifunze na wakati mwingine, nijione ndani ya hadithi. Napenda filamu za kihistoria pia kwa sababu zinanipa maarifa kuhusu matukio ya zamani na kunisaidia kuelewa jamii na dunia ya leo. Filamu hizi huwa zinanivutia kwa mchanganyiko wa elimu na burudani. Zaidi ya hayo napenda filamu za kusisumua hasa zile zenye akili, mipango na mshangao. Filamu hizi, huwa zinanifanya niwe makini na kufuatilia hadithi hadi mwisho.

Ndiyo, napenda kula samaki na ni moja vyakula ninavyovipenda sana. Napenda samaki kwa sababu ni chakula chenye afya na samaki wana protini nzuri na mafuta mazuri kama omega 3. Yanasaidia afya ya moyo na ubongo. Ninapokula samaki huwa nahisi ni chakula chepesi lakini chakula chenye nguvu kwa mwili. Kwa upande wa latha, samaki wanalatha laini na tamu kidogo ambayo inapendeza sana. Hasaa wanapopikwa vizuri. Napenda samaki wakukaangwa, kuchemshwa kwa nazi, au kuchomwa kwa viungo vizuri. Pia samaki uendana vizuri na vyakula vingine kama wali, ugali na hata mboga. Pia napenda samaki kwa sababu ni rahisi kumengenywa hivyo hunifaa hata wakati wa jioni au ninapotaka kula chakula kisichonichosha.

Tabia ya watu inayonichukiza sana ni tabia ya uchafu kwa sababu inathiri afya, mazingira na heshima kwa wingine. Uchafu huonekana katika mambo madogo lakini yenye athari kubwa. Kama kutupa taka ovyo, kutojali usafi wa maeneo ya uma au kutoweka mazingira safi, nyumbani au kazini. Tabia hii huwa inaonyesha kutojali jamii na watu wanautumia nafasi hiyo hiyo. Pia uchafu unaathiri moja kwa moja afia ya binadamu. Mazingira machafu yanachangia kuleta ugonjwa, harufu mbaya na kuenea kwa wadudu hatari. Kinacho niumiza zaidi ni kuona uchafu unaozuilika lakini watu bado hawachukui hatua rahisi za kuuzuia. Zaidi ya hayo, tabia ya uchafu huonyesha ukosefu wa nidhamu au uwajibikaji. Kila mtu anajukumu la kutunza mazingira na pale mtu anaposhindwa kufanya hivyo mzigo hubebwa na wengine au na jamii kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni michezo inayochanganya burudani, kufikiri na ushirikiano. Napenda michezo ya ubao kwa sababu inanilazimisha kutumia akili, kupanga mikakati na kufanya maamuzi. Michezo kama drafti ni michezo inayofanya niweze kupanga na kufanya nifuraiye changamoto za kufikiri mbele na kutatua matatizo. Pia, michezo ya ubao ni njia nzuri ya kushirikiana na watu. Kucheza na marafiki au familia, kunaleta mazungumzo, kicheko na ushindani wa kirafiki. Nasaidia kujenga mausiano na kutumia muda wapamoja kwa maana. Zaidi ya hayo, napenda michezo ya ubao kwa sababu inahitaji teknolojia wala nguvu nyingi za mwili. Lakini bado inaleta furaha kubwa. Ni mchezo inayofaa kwa watu warika tofauti na mazingira mbali mbali kwa ujumla napenda michezo ya ubao kwa sababu ni ya kufuraisha ya kielimu na ya kuunganisha watu huku ikiboresha fikra na uvumilivu.